Kitendo cha wema ambacho nineshawai kufanya ni kumsaidia mtu ambayo alikuwa anahitaji chakula. Nilimpatia chakula, nikampatia maji alivyokuwa ameshakula akashiba basi akajiskia vizuri na akanishukuru sana. Hicho ni kitendo cha wema ambacho nimeshawahi kukifanya.

Wakati nahitaji msaada kazini na wasiliana na wanatimu wenzangu, hili waweze kunipatia msaada ambao na wahitaji na ili niweze kupata msaada huu kwa karibu sana. Hivo natumia muda mwingi kuomba ushauri kwa wanatimu wenzangu.

Jukumu nalolipenda zaidi kazini kwangu ni kutimiza wajibu wangu. Nikishatimiza wajibu wangu basi najikuta nimetimiza jukumu kubwa sana ambalo nalipenda katika mazingira haya ya kazi. Jukumu hilo ni kuhakikisha taarifa zote zimetumwa na kubandikwa katika mitandao ya kijamii.

Wanyama na wapenda sana ni wale ambao hawazuru binadamu. Wanyama ambao hawazuru binadamu kama punda, mbuzi, ngombe, mbwa na wengine wote ambao hata kama wanapatikana katika mbuga au polini au katika hifadhi. Lakini wawe wale ambao hawazuru binadamu.

Kujilinda na vitisho vya mtandao inahitaji kwanza utayari wa kisaikolojia. Ukishajua kwamba kutakuwa na vitisho katika mtandao basi inakua rahisi kuweza kukabiliana nao. Njia pekee ya kukabiliana nao ni kupuuza. Ni kupuuza na kuweka misimamo yako wazi.

Wakati umeme unapokatika, natumia muda huo kuwasha taa zinazotumia umeme wa jua. Ili niendele kuwa na mwanga wa kutosha katika nyumba yangu na pia ili shughuli zingine kama kiletabaridi na majiko yaendelee kufanya kazi.

Ndio, napendelea sana kutumia video katika mawasiliano kwa sababu ni njia ambayo cha kwanza inaleta mawasiliano ya moja kwa moja unaonana na mpendwa wako unayewasiliana naye, iwe ni mpendwa, iwe ni mteja, iwe ni ndugu, jamaa au rafiki. Napendelea sana kutumia video katika mawasiliano.

Kitu cha kwanza nachofanya asubuhi napoamuka ni kusali, ni kufanya mazoezi, kutengeneza kifunguwa kinywa na kuenda kazini. Hizo ni shuguri ambazo nazifanya kila siku ninapoamuka. Kila ninapoamuka razima nifanye shuguri hizo.

Ndiyo, napenda sana kujaribu vyakula vipya, viwe ni vya asili, viwe ni vya kizungu, viwe vimetoka mabara mengine, lakini kwa kuwa kitakuwa ni chakula salama, na chenye ladha, na chenye mtengenezo wa tofauti, basi nitakijaribu.

Ya, nampenda sana wa mchezaji mmoja, anaitwa Abraham Morris, ambaye anacheza katika timu ya Simba, hapa Tanzania. Nampenda sana kutokano na michezo yake, anayocheza ya mpira wa miguu, anacheza vizuri sana.

Ninatamani sana kuanzisha biashara yangu. Nafikiria swala hilo kila siku. Nafikiria jinsi ambavyo nitaiendesha na itakuwa ni biashara ya kitu gani. Na jinsi ambavyo biashara hiyo itafanikiwa na kufika mbali naufikiria sana swala hilo kila siku.

Katika kusherekea siku yangu ya kuzaliwa napenda sana kusherekea nikiwa na marafiki zangu na familia yangu. Pia sherehe mbayo naikumbuka sana ni sherehe ya mwaka jana ambapo nilipata zawadi nyingi, nilitembelewa na marafiki wengi. Kifupi ilikuwa ni sherehe ambayo ni nzuri sana. Napendelea sana kuwepo na chakula, keki inaeza kuwepo kidogo lakini lazima kuwepo na chakula kingi ili watu tule tufraie pamoja na na vinywaji napenda sana kupokea zawadi yoyote ambayo mtu ataguswa nayo hasaa sa itoke kwa watu wale niwapendao basi nitafrai sana.

Nafua nguo mara moja kwa wiki. Hivyo katika siku ya wikendi, siku ya jumamosi, naitumia kufua nguo zangu. Kwa hiyo nafua mara moja kwa wiki. Kutokana na shughuli zangu zinavvyo nibana siwezi nikafua kila siku. Nafua mara moja tuu kwa wiki.

Kuishi siku moja bila teknolojia ni fumbo kubwa sana. Jambo inawezekana. Kwa sababu teknolojia haija orodheshwa katika yale mahitaji muhimu ya binadamu. Binadamu anahitaji chakula, mavazi na malazi. Hivyo inareze kana. Japo ni kwa ugumu sana kwa sababu shughuli za uzalishaji zita simana.

Fanya biyashara bora zaidi ni Mohamed David ambaye naendesha kampuni ya metri Tanzania. Nampenda fanya biyashara huu kwa sababu ya mbinu anazotumia katika kubuni bizaa na kuingia sokoni ana mbinu za kipekee sana. Kitu ambacho ameweza kukifanya ni kukuza biyashara ya baba yake kutoka kuwa biyashara ya kimkoa mbaka kuwa biyashara ya Afrika kwa ujumla. Kitu ambacho nimejifunza kwake ni kwamba biyashara inataka mtu uwepo, inataka muda, inataka uwekezaji. Nafikiria kwamba, yeye ni mtu ambaye amezaliwa na uwezo wa asili wa kufanya biyashara.

Swali lako ni zuli. Kwa upande wa utotoni vitu ambavyo siwezi kukumbuka sana kwa sababu nilikuwa mtoto. Lakini mara nyingi nilikuwa napenda kutembea na bebangu. Akirudi kutoka kazini au muda siku akiwepo nyumbani basi nitapenda kwenda naye matembezi. Nilikuwa napenda sana kutembea naye. Kwa sababu alikuwa ni mlinzi. Alikuwa ni kiongozi. Alikuwa anaweza kutuambia kipi ni kizuri na kipi ni kibaya. Pia tukienda kutembea naeye ni lazima anunue zawadi hivyo tulipenda sana kwenda kutembea naye binafsi hiyo ni kumbukumbu pekee ya utotoni ya kitu nilichokuwa napenda kukifanya.

Napendelea sana kucheza wa mchezo wa mpira wa miguu kwa sababu ni mchezo mbao kwanza unahusisha ya mwili yote kwa ujumla pia mazoezi. Unayofanya yanakuwa ni mazuri sana kwa viungo vyote. Pia ni mchezo ambao unadumisha urafiki, mshikamano, umoja. Na pia ni mchezo ambao ni unafikika na kila mtu anaeza kucheza kwa sababu ukishindwa kununua mpira wa dukani basi utatengeneza mpira kutokana na mabaki ya makaratasi na vitu ambavyo tunavyo hapa hapa mtaani.

Napendelea sana kupiga gitaa. Kwa sababu gitaa ni chombo ambacho ni rahisi kupiga. Pia unaeza ukajifunza wewe mwenyewe. Bila kuwa na msaada wa mtu yoyote. Cha muhimu sana kwa nini napenda kupiga gitaa ni ile sauti yake nzuri. Yenye kubembeleza. Inayosaidia kuondoa msongo wa mawazo na kuleta faraja katika nafsi ya mpigaji.

Katika mambo ambayo nakumbuka ututoni, nakumbuka sana pale ambapo nilikuwa naenda kutembea na baba yangu, anapotoka mida ya jioni, akirudi kazini, tulikuwa tunaenda wote kutembea, nakumbuka zawadi alizo kuwa akinunulia.

Kazi ya nyumbani ambayo naichukia sana kufanya usafi kwenye banda la wanyama kila siku. Hiyo kazi kwa kweli naichukia natamani nipate mtu wa kunisaidia.

Nahitaji kuimarisha ujuzi wangu wa kutumia akili mnemba ili niweze kufanya kazi zangu kwa urahisi akili mnemba inaweza kunisaidia kufanya kazi zangu kwa uraisi sana. Bila mimi kuwepo hapo mda wote na bila mimi kupambana sana.

Programu ambayo naitumia mara nyingi sana katika kompyuta yangu ni programu ya kisakuzi cha Google Chrome. Naitumia muda mwingi sana. Kila kazi yoyote nikitaka kuifikia katika mtandao basi naitumia programu hiyo.

Kifaa cha kiteknolojia ambacho siwezi kuishi pasipo ni simu janja. Simu janja siwezi kuishi pasipo yenyewe kwa sababu mambo yangu mengi nafanya kupitia simu janja na kompyuta. Kwa hiyo ikikosekana ntapata taabu sana.

Nashughulikia muda katika mazingira ya kazi kwa kuzingatia, kupangilia na kuhakikisha majukumu yote yamepewa muda wake. Hii itaepusha kufanya kazi kwa mazoea na pia kufanya kazi bila kuzimaliza. Kwa hiyo kila kazi inapewa muda wake ambapo lazima iwe imeshaisha. Hivo ndivo nazingatia. Pia siingilii ratiba kufanya kitu ambacho hakipo kwenye ratiba.

Ndiyo, napenda sana kucheza michezo ya video. Kwa sababu inaboresha uwezo wa akili kufanya kazi na kutatua matatizo fulani fulani. Mchezo namba moja ambayo inafanyika kupitia vifaa vya kidigitali ninayo ipenda basi ni michezo ya video.

Napendelea sana kula popcorn kwa sababu tamu na pia ni chakula ambacho kinapatikana hasahasa maeneo mengi sana na kwa urahisi mno. Ukienda tu mjini kutembea unakutana sehemu wanauza tena wanauza kwa bei nafuu kwa hiyo napendelea sana.

Nafatilia sana mfereji wa East Africa Television kwa sababu ni television ambayo naipenda sana na inaburudisha, inaelimisha lakini pia inatoa habari za kila saa hivo kuwacha mfuatiliaji wa mfereji huo ajione yuko amejulishwa kila kinachoendelea duniani na.

Mwaka mpya nasherehekea kwa kutembelea marafiki na kukutana na baadhi ya watu ambao wamefika nyumbani katika kipindi hiki cha likizo. Hivo natumia mwaka mpya huo katika kukutana nao na kufanya nao soga.

Nawakaribisha wafanyakazi wapya kwa kuwaelekeza na kuwafanya wawe uhuru na ujuzi walio nao wafanye mambo yao kadiri wanavyoweza ila tu walinde hadhi na sifa ya ofisi na kazi yao.

Mziki naopendelea sana mimi ni Bongo Flavor. Na mziki huu ambao naupenda ni ule ambao una konga nyoyo ambayo unaondoa msongamano wa mawazo na kukufanya ujisikie vizuri. Mwimbaji ambao nampenda sana katika mziki ya Bongo Flavor ni Lady JD. Anaimba nyimbo mzuri sana. Napenda sana kusikiliza mziki muda wowote nikiwa ofisini, nikiwa nyumbani, nikiwa mahala popote ambavo na uhuru wa kusikiliza mziki. Basi ninapenda kusikiliza mziki. Nasikiliza mziki kwa jinsi ya kuwa na furaha na kufurahi na kujisikia vizuri sana.

Utaratibu wangu wa jioni ni kitoka tu kazini na fika nyumbani na badilisha nguo na kuenda mazoezini. Hivo kitu cha kwanza ni kifika nyumbani ni kuenda mazoezini na pia napenda kufurahi kama kuna tafreja yote basi naifanya. Na pia katika kuenda kulala basi najiandaa kwa kuzima simu janja yangu na zima taa na pia na ondoa baji ya nguo basi naenda kupumzika. Wakati wa jioni ni mda ambao mtu nafanya tafakuli ya mambo yaliyo tokea siku mzima hivo na tumia mda huo na kunjiisifaraja sana nikifanya hivo.

Mabadiliko ya kazini nachukulia kwanza kwa njia ya upole sana na fuatilia jambo hilo kwa busara na kuelewa kwa nini kumetokea mabadiliko na ni namna gani naweza nikafanya ili niendane na hayo mabadiliko kwa mfano kama kumetokea mabadiliko katika mpangilio wa kazi na vyeo. Basi nitajifunza kuhusu uturatibu mpya na namna ya kuu nenda nao ili niweze kuwa katika nafasi yangu.

Nafanya kazi vizuri sana mda wote wa siku. Kwa sababu binafsi naelewa kwa mba kazi. Ndiyo msingi wa mambo yote. Hivo, nafanya kazi vizuri mda wote asubui, mchana, na jioni. Hamna mda maalum ambao nafanya zaidi kazi vizuri. Au mda ambao sifanyi kazi vizuri. Nafanya kazi vizuri mda wote.

Napenda sana kujaribu teknolojia mpya. Kila wakati, lazima nijaribu teknolojia mpya. Ili niwezi kujizoesha na kujifunza na kujua uzuri wake, ubaya wake, madhara yake na namna ambavyo inaweza kunisaidia katika kufanya uzalishaji wa kazi zangu uwe juu zaidi.

Napotaka kustarehe, kufanya sherehe. Huwa napendelea sana kuita mtu ambaye na mpenda sana ambaye tunaeweza tukafurahia wakati wetu pamoja. Mfano, kama nipo mazingira ya nyumbani, basi ni taita familia yangu, tutaanda chakula na tafrija fupi, basi tutafanya sherehe na kufurahi na.

Wazo zuri nilonao siku ya leo, ni kwamba leo ni siku nzuri, njema sana na namtakia kila mtu bila kujalisha jinsia yake, bila kujalisha dini yake, bila kujalisha taifa lake. Namtakia kila mtu wakati muema na mafanikio katika mwaka huu mpya wa elfu mbili na ishirini na sita.

Natumia usafiri wa gari, gari binafsi, kuja na kurudi kutoka kazini. Huo ndio usafiri ambao nautumia kila siku wakati naenda kazini na wakati narudi nyumbani kwangu kujumuika na familia yangu mida.

Habari mala nyingi nazipata katika mitandao ya kijamii, huko ndipo napata habari zote ambazo ninazihitaji katika mitandao ya kijamii. Pia napata habari kupitia radio kwa asilimia ndogo sana. Pia napata habari kupitia watu naokutanao na majirani japo ni kwa asilimia ndogo sana.

Mazoezi yangu nayofanya kila siku ni mazoezi ya kukimbia na mazoezi ya kucheza mpira wa migu. Napenda sana kuyafanya mazoezi ya kila ninapokuwa na wakati wa bure. Nikiwa na kwa wiki, ninafanya mazoezi sio chini ya maratatu. Kila ninaporudi kazini au kabla ya kuenda kazini ya asubuhi, lazima nifanye mazoezi. Hivo, napendelea kufanya mazoezi asubuhi sana na jioni nikitoka kazini. Uwa najisikia vizuri nikifanya mazoezi, najisikia mwepesi, mwili unakuwa una nguvu zaidi.

Ndiyo, napendelea sana kuogelea, hasa hasa kwenye mabwawa haya ya kutengeneza, hata kama sio mabwawa ya kutengeneza, mabwawa ya asili napenda sana kuogelea. Mpaka marafiki zangu wamenipa jina la utani, kwamba mimi ni samaki.

Mchezo ambao napenda kujaribu ni mchezo wa mpira wa pete ambao unachezwa na wadada au wasichana au kina mama kwanini napenda kujaribu mchezo huu kwa sababu mchezo huu nahisi uchezaji wake unahitaji nguvu sana ya mikono na ya miguu hivyo kwa sababu mimi ni mtu wa mazoezi kujaribu ili nione ni nguvu kiasi gani na uimara wa misuli kiasi gani.

Hali ya hewa ya leo ni vipindi vikubwa sana vya jua na ukungu kidogo. Lakini kuna hali ambayo ni ya joto. Kwa kutokana na hali ya hewa ya leo nimevaa tu kawaida sijavaa koti ila nimevaa tshirt na suluali. Ambazo zina kizi kabisa mazingira haya ya hali ya hewa. Napendelea sana hali hii ya hewa kwa sababu hakuna baridi kali wala hakuna joto kali. Katika hali hii ya hii nanapendelea kufanya vitu vingi, mathara ni kulala na kupumzika na nimpendaye.

Ndiyo, nasoma gazeti kila ninapoweza kukutana nalo. Napenda sana magazeti kwa sababu ni njia ya kiasili na inayotunza kumbu kumbu kwa muda mrefu bila kuhitaji vifaa vya kidigitali. Ambapo unawezo ukatunza habari katika gazeti lako kwa miaka zaidi ya ishirini.

Katika kuongeza uzalishaji ninajifunza mbinumpya. Najifunza teknolojia mpya. Najifunza namna mpya ambayo naweza nikafanya kazi bila kurudisha nyuma uzalishaji. Hivo, najifunza teknolojia ya akili mnemba na teknolojia zingine mpya.

Ndiyo, napenda sana mvua kwa sababu ni ni kitendo cha asili ambacho kinaleta ustawi na ukuaji wa mimea, pia vinaleta maji, kinaleta uoto mzuri na kinaleta msawaziko katika ekolojia ya mazingira.

Katika kazi hii, nataka kufikia atua ya kuzalisha kwa kiwango kikubwa sana. Hiyo ndio atua pekee ninayoipenda. Sipendi atua kwa kupima cheo, wala kwa kufanya, kuongeza elimu, na penda kupima atua kwa uzalishaji. Hivo nikiongeza uzalishaji na furahia sana na naona hiyo ndo atua ya juu ambayo, nataka kuifikia katika kazi yangu.

Ninatumia maneno ya busara, ninaonyesha kwa vitendo, kwa unyenyekevu na kuwatia moyo pale ambapo wanakutana na magumu yote. Pia huandika ujumbe wa maneno katika karatasi na kuwapatia kuonyesha kwamba nimeguswa na hali yao na watia moyo.

Zawadi nzuri kabisa ambayo nimeshai kupokea ni hela ambayo nilipewa na dadangu kipindi nipomaliza mfomu fo na kufaulu. Iyo ni zawadi ambayo naikumbuka kwa sababu pamoja na kwamba hela haikuwa nyingi ila ni zawadi ambayo nilipewa na mtu kuonyesha ana nikubali na anakubaliana na kile ambacho nimekifanya kwa kusoma kwa bidii.

Napenda kununua vitu katika majukwaa ya mtandaoni yanayouza vitu. Kwa sababu inanilahisishia muda, ina sevu gharama zangu. Na pia inafanya ninunue kitu ambacho nakuwa nimechagua miongoni mwa vitu vingi sana. Hivyo napenda kununua vitu vyangu katika majukwaa ya mtandaoni.

Nikiwa na mgogoro na mtu kwanza kabisa natuliza hasira. Pili naangalia nafasi yangu katika huo mgogoro je mimi ndiye niliyesababisha. Au ni yeye niliyezulika. Nikishajua hapo nitapanga mikakati namna ya kumaliza huo mgogoro. Kwa kuomba kwa kutumia akili yangu lakini pia nitaomba ushauri kwa watu ninaowaamini. Na nitauendea mgogoro huo kwa njia ya utulivu na amani. Mpaka pahali ambapo mtu huyo tutaelewana. Sipendelei sana unapoisha.

Michakato ya kazi naiboresha kwanza kwa kugundua mahitajio yangu katika kazi husika. Na pili naiboresha kwa kuweka matokeo nayotaka katika kazi. Nikisha jua matokeo nayotaka katika kazi basi michakato yake inakuwa ni mirahisi na kwa sababu michakato yote itakuwa ni kulenga namna ka.

Katika kujitahidi, nipunguze matumizi ya plastiki na lilai katika kutumia vitu vya chuma. Kwa mfano natumia kikombe cha chuma, natumia glasi ya kunywea maji ya chuma. Naweka juisi katika kikombe cha chuma, hivo.

Kwa siku nangoja baruapepe zisizo pungua tano. Ambazo zitakuwa ni za wateja na za watu mbalimbali wanaoweka order katika biashara yangu. Hizo ndizo baruapepe ambazo mimi huwa nazingoja kila siku.

Michezo ambayo napenda kutazama ni michezo wa mpira wa miguu, kandanda, na michezo wa ngumi za ulingoni. Hiyo ni michezo ambayo napenda kutazama. Napenda kutazama michezo hiyo kwa sabu inaonyesha jinsi ambavyo. Watu wanatumia kipaji chao, kufanya mazoezi na pia kuingiza kipato. Mchezo wa kushangaza ambao nimeshai kuutazama ni michezo wa ngumi za kulipwa. Mchezo ambao watu wako tayari kuumia ili kupata chochoote. Najisikia vizuri sana nikitazama mchezo hii.

Nahimiza ushirikiano katika timu kwa kukumbushana majukumu kwa kila mmoja wetu. Hivo ndo njia tunayotumia kuhimiza ushirikiano. Kwa sababu kila mmoja wetu akijua majukumu yake basi moja kwa moja bila kusumbuliwa, bila kusukumwa, bila kulazimishwa ata onyesha ushirikiano katika majukumu yake ili tuweze kufikia malengo.

Ndoto yangu kubwa katika maisha uangu ni kufika mbali, kupata mafanikio na bila shaka kufika katika mji mkuu wa nchi ya ufaransa mji ambao umepambwa kwa simulizi mzuri za mahaba, mwonekano mzuri wa mji na historia kubwa katika kiwanda cha ubunifu wa mawazo na utajiri wa falsafa mji huo ni.

Wakati wajua kali, nita kuwa niko ndani, nimewasha kipuliza upepo, kipoza hewa, hili nimeze kupata hewa ambayo hainileteikero katika mwili wangu. Mala nyingi sana pia napendedea kupata kinyuaji baridi.

Chakula chakigini ambacho nimesha jaribu ni Italian pizza. Pizza ya Italia. Niliwai kujaribu chakula hicho na nilikifurahia sana. Chakula hicho nikizuri na chenye kuvutia katika laza yake.

Napendelea sana kusoma vitabu vinavyo husika na mambo ya saikolojia. Na vitabu vinavyo husika na mambo za falosafa. Kwa sababu pale ambapo nitaweza kuwendesha falisafa na saikolojia yangu basi, itakua niraisi, kwangu kufanyia kazi. Ilimi yafFedha, ilimi ya mazingira na ilimi ya kijamii nilionayo.

Mimi ni mbunifu wa mavazi na pia ninabuni samani za mbao ambazo ninazo katika nyumba angu. Pia ninapendelea kubuni mavazi nayovaa na pia ninapenda kubuni mionekano ya majengo na nyumba.

Napanga kazi zangu kwa kuzingatia umuhimu wa kila kazi na namna ambavyo nitaitimiza hivo. Nikisha jua umuhimu wa kazi, basi nitajua ni kazi gani inaanza na kazi geni inatoka nyuma. Na kazi hiyo inayoanza, inaanzaje, na kutumia zana zipi, nitatumia hili kuweza kulaisishe kazi.

Namkumbuka sana mwalimu wangu wa nizamu kutoka shuleni. Kwani alikuwa ni mwalimu ambaye pamoja na kwamba ni mwalimu pia alikuwa ni mzazi alikua na moyo wa kipekee katika kusaidia na katika kurekebisha tabia za wanafunzi. Namkumbuka sana.

Wakati wajioni napendea kula chakula cha wali nyama. Chakula hicho ambacho kinaandaliwa na familia yangu basi ni chakula ambacho nikikitumia jioni yangu inakuwa imeenda vizuri sana.

Binafsi naupenda sana mwezi wa kwanza katika mwaka kwa sababu ni mwezi ambao kila ni kikaa na tafakari kwa ajili ya mwaka mzima. Hivo mwezi huu naupenda kwa sababu unanisaidia mimi kupanga mambo ya mwaka mzima ujao.

Mcheza jibora wa mpira wa kikapu na fahamu ni hashi mfabiti. Na mpenda mcheza jihu kwa sababu kwanza ni mtu ambaye a metokia katika nchi yangu lakini anakipaji kikubwa sana. Mechi ambayo ni limuona akicheza ni pale ambapo alikuja Darislam kushiriki mashindano ya CRDB ya bank ya CRDB. Ujuzi halio nao ana ujuzi mkubwa sana wakufunga na ujuzi mkubwa sana wakumiliki mpira bila shida yoyote nili jisikia furaha sana ni livomuona kwasababu mda mwingi niko na.

Ndiyo, napendelea sana kuvaa kofia. Hasa, nyakati zile ambazo niko nje ya sehemu yangu ya kazi. Kofia inaongeza hari ya kujiamini na kuongeza muonekano kwa mtu ambaye ameivaa.

Naweka neno siri au nywila salama kwa kuandika kwenye vitabu vyangu vya siri. Pia natumia nyenzo za kidigitali za kutunza nywila. Ambazo zinatolewa na kampuni ya Google.

Ndio, napendelea kuvaa saa janja ambayo inatoka kwenye makampuni mbali mbali. Ya kwangu ambayo inaitumia safari hii imetoka katika kampuni la oraimo. Hifo ni mpenzi mkubwa sana wakuvaa saa janja.

Kufanya kazi na timu ya mbali kuna hitaji kuwasiliana kwa njia ya mtandao ambapo tunatumia majukwaa ya mikutano ya mtandaoni kwa kutumia video. Hivo ndivo tunavoweza kufanya kazi na timu ya mbali.

Ndiyo, natumia mfumo wa usalama wa vidole katika simu na katika kompyuta. Hiyo inarahisisha usalama sana wakati wa kufungua kifaa janja au kompyuta. Japo ina madhara yake lakini hiyo ni njia ambayo mimi naitumia.

Kipindi cha television ninachokipenda ni kipindi cha tamthilia ya Osmani Bey ambayo inarushwa katika kituo cha television cha azam two ni nzuri sana.

Somo nililolipenda zaidi shuleni ni hisabati. Kwa sababu ni somo ambalo linahusisha matumizi ya ubongo kwa asili mia mia moja. Na pia ufundishaji wake ni shilikisho sana kwa mwanafunzi kwa sababu lazima achakatue michekato mbalimbali na kupata majibu sahihi.